Unapoanza kazi jambo la kwanza ni kupanga siku yako kwa utulivu. Angalia ratiba majukumu na umbele ili ujue uanze kazi wapi. Kisha unaangua mawasiliano kama barua pepe ama ujumbe muhimu. Baada ya hapo, eka malengo madogo yanayowezekana kufika siku hiyo. Kujiandaa kiteknolojia husaidia kuongeza umakini na motisha. Unahakikisha mazingira ya kazi yako ni safi na yanakupa utulivu. Hatimaye, unapoanza na kazi muhimu zaidi badala ya kupambana na usumbuanifu utaratibu huongeza ufanisi, hupunguza msongomano wa mawazo na husaidia kutumia muda vizuri kazini kila siku. Pia hujenga nidhamu binafsi kujiamini na tabia changanya za kufanikisha malengo ya muda mrefu kazini au na maishani.